Nini kinacho kufanya ucheke? Kuna mambo kadha wa kadha ambayo ambayo yanawezafanya nicheke. Ya kwanza kuon ni ku ku kuzungumza na mtu ambaye ana maneno ya ucheshi. Ya pili ni kuona sidema ambayo inafurahisha. Naam.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara moja kila siku kwa siku saba na la hasha kwa siku tano. Hiyo ni siku ambayo ninaweza kuenda kucheza mpira wa basketball kama nilivyosema kitambo. Naam, kwa hivyo mimi hufanya zoezi mara moja kwa siku kwa siku tano.